Nayapata kazini kwa mfano nimekutana na marafiki wapya ambao wana mchango mkubwa katika maisha yangu. Pia nilieza kupewa cheo katika kazi kwa sababu nilikuwa nafanya kazi nzuri sana. Pia imeweza kunifunza mengi katika maisha kwa kuweka pesa katika benki kutangamana na watu vyema.

Mandhari kutoka dirishani mwangu katika mandhari. Naona kuna miti kuna maua mazuri mazuri. Pia mwisho wa dirisha naona kuna bahari tunaishi karibu na bahari ambayo unaweza kuona watu kwenye ufuo wa bahari na pia unaweza kuona ndege waki wakipita pita pale nje mwa dirishani.

Naam mimi napenda kupika, napenda kupika vyakula kama vile mchele nyama kupika husaidia kupoteza wakati na pia katika kupika mtu hufuraia sana pia unaweza kupika vyakula vipya resipi mpya mpya za jamii nyingine ama za inch nyingine.

Mimi hupenda wanyama wote lakini sana sana mimi hupenda hupenda paka na mimi hupenda paka na ng'ombe. Napenda ng'ombe kwa sabu hutoa vitu vingi sana kama vile maziwa ngozi. Ng'ombe pia hutoa nyama ambayo nitamu sana. Nyama yake huweza kutumika kupika vyakula mbali mbali kama vile pilau ama mchele. Mimi napenda pia paka. Paka ni mnyama mzuri sana. Ye yeye ni rafiki wa kila mtu. Na pia hushika panya na viumbe kama vile nyoka katika nyumba.

Wazazi wangu ni ndio walionifundisha jambo muhimu walinifunza jinsi ya kuishi na watu wakanifunza jinsi ya ya kupika wakanifunza jinsi ya kufanya kazi zote za nyumba pia walinifunza jinsi ya kuheshimu watu wakubwa na pia wenzangu walinifunza pia kuishi katika hii maisha kufanya kazi na vitu vingine vingi.

Mimi mnyama wangu wa kufugwa ni ngombe na mpenda ngombe kwa sababu ngombe hutoa maziwa hutoa ngozi na pia hutoa nyasi. Halafu pia ng'ombe huwa mtulivu sana huwa hasumbui. Pia ng'ombe hutumika katika mazoezi.

Tukio langu muhimu katika maisha ni harusi. Nilifanya harusi mnamo mwaka wa elfu mbili ishirini. Harusi hiyo ilikuwa ya kufana watu walikuja wengi wakakula wakashiba. Pia tulikuwa maridadi, watu walikuwa wameng'ara siku hiyo, pia ni siku ambayo niliweza kuenda kuhishi na mpenzi wangu pia magari yalikuwa mengi sana.

Mimi huenda kupenda kuenda madukani siku ya soko. Siku ya soko utapata kuna wanabiashara wengi wametoka maeneo tofauti tofauti kuja kuuza katika madukani zetu. Pia huweza kupata vitu vizuri vizuri kwa bei nafuu. Siku ya soko ambayo watu wamekuja pia huweza kununua vitu kwa bei rahisi na vitu ambavyo ni vizuri sana. Kwa hivyo.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli. Ni wakati ambayo timu ninayoishabikia imeingiza magoli kadhaa pia wakati ambao wachezaji wanacheza vizuri na hakuna hata yeyote ambaye ameumia pia wakati wa mpira wa besiboli ambao mchezaji wangu bora anacheza vizuri na hana alama yoyote katika mguu.

Mimi hufanya kazi yangu vizuri wakati wa jioni, kwa sababu wakati wa jioni huwa nimetoka kazi na pia huwa nimetulia na pia huwa sina uchovu. Pia wakati wa jioni mtu huweza kufanya kazi yake vizuri akiweka nyimbo. Kwa sababu hauna kazi nyingine ya kufanya na pia hakuna watu wengi wa kupitapita ama kubisha hodi kwako. Kwa hivyo.

Mimi huchukulia mashambulio kazini kwa moyo mkunjufu. Pia mimi hukubali mabadiliko katika kazini, kwa sababu mabadiliko kazini pia huleta huleta mambo mapya na pia huleta mabadiliko na pia huleta ushirikiano pia.

Mimi ningependa kutembelea mji wa Mombasa duniani. Kwa sababu Mombasa kuna bahari kubwa, kuna ufuo, kuna meli kuna meli ambazo zinasafirisha watu, pia kuna miti za mnazi, kuna matunda ya mnazi katika mji wa Mombasa ambayo ni tamu ambayo unaezaweka katika vyakula tofauti tofauti pia nasikia katika mji wa Mombasa watu ni wakarimu na unakaribishwa vizuri pia kuna mandhari mazuri na hoteli nzuri nzuri ambapo mtu anaweza kulala.

Naam, nishawahi ona bahari. Kwa mfano nishaona bahari ya Victoria. Huko kuna vitu mingi, kwa mfano kuna ndege, meli, kuna meli, kuna samaki katika ufuo wa bahari. Halafu kando kando ya ufuo wa bahari kuna wavuvi ambao wanavua samaki. Wakiuza samaki za bahari ni tamu pia katika bahari utaona kuwa kuna kuna mimea mbali mbali kwa mfano.

Naam mimi hupenda kupiga picha. Kwa sababu kupiga picha huleta kumbu kumbu wakati ujao kupiga picha huweza kukumbuka mahali uliokuwa na watu pia uliokuwa na wakati uliokuwa. Kwa mfano nikenda katika harusi ama matanga ama nikenda kwa hoteli ambayo ina mazingira mazuri. Mimi hupiga picha ili kuyonyesha familia yangu mahali ambapo nilikuwa pia mimi hupenda kupiga picha kwa sababu mimi huweka hizo picha kwenye mitandao za kijamii ili kupata watu wanayoipenda picha yangu pia mimi hupenda kupiga picha ili kutumia marafiki wangu waone jinsi nilivyo kuwa nimevalia vizuri pia mimi hupenda kupiga picha ili niweze kuzihifadhi picha hizo. Nitaziangalia picha hizo wakati ambayo nitakua nishakuwa mkubwa. Pia mimi hupenda kupiga picha kwa sababu mimi huvalia nguo nzuri na na nguo na nina sura nzuri ya kupendeza ambayo ninaeza kweka picha hiyo kwenye mitandao ya kijami ili watu waweze kuzitazama na kuzipenda picha hizo zangu. Pia ukieka picha zako katika mtandao ya kijamii. Marafiki ambayo walikuwa wamepotea. Wanaeza kukuona na kukuomba nambari ya kwa simu ili muweze kuongea. Pia mimi napenda kupiga picha kwasababu picha hizo naweza kuzitumia katika hafla mbali mbali. Kwa mfano naeza kuweka picha yangu katika nyumba naeza kuweka picha yangu katika nyumba ama nitumie mpenzi wangu picha hizo. Mimi hupenda kupiga picha kwa sababu ina manufaa mengi sana ambayo nimeyataja hapo juu.